Asanti sana kwa hilo swali na natumia njia gani ya usafiri kila siku. Mimi natumia njia tofauti tafauti kulingana na distance, kulingana na kwenye ninaenda. Nikitoka kazini, kwenda kwa nyumba na tembea. Nikitoka kwa nyumba, nikienda kazini na tembea pia. Na nikienda mbali, tuseme ninaenda kununua soko, kununua vitu, natembea na boda boda, natembea na boda boda kwa sababu ina haraka na ina tembea kwa haraka. Na pia nikienda mahali mbali sana kama kwenda nyumbani na kwenda distance kubwa kama kutoka Nairobi mbaka kericho, natumia gari, natumia matatu na gari ambayo, ambayo itanifikisha haraka haraka huko. Asante sana kwa hilo swali.